Msimu ninaoupenda zaidi ni wa masika. Wakati wa masika, mvua hunyesha kwa utulivu na hewa huwa safi na baridi. Ninapenda harufu ya ardhi baada ya mvua na sauti ya matone ya mvua kwenye dirisha hunipa utulivu wa kipekee. Masika hunileta karibu na asili na huchochea ubunifu wangu hasa ninapofanya kazi kutoka nyumbani. Ni msimu wa kutafakari, kupumzika na kuandika kwa hisia.

Mara nyingi, ninatumia kompyuta kwa kazi za ubunifu na mawasiliano, ninapopanga majibu ya sauti au kufanya mazoezi ya sauti kwa ajili ya kupata sarafu, kompyuta hunisaidia kurekodi, kuhariri na kutuma majibu kwa urahisi. Pia, ninaitumia kwa kuandika, kusikiliza muziki wa Afrofusion na kupanga ratiba zangu za kila siku. Kompyuta ni chombo muhimu kinachonisaidia kuleta utulivu na mtiririko wa kazi katika mazingira yangu ya nyumbani.

Ndiyo, ninapenda kusikiliza radio hasa wakati wa asubuhi ninapoanza siku yangu. Ninapenda vipindi vya muziki wa Avrofusion inavyonipa nguvu na msukumo wa ubunifu. Pia redio hunisaidia kujua habari zandani na zakimataifa bila kuangalia skrini. Sauti ya mtangazaji na muziki wa asili huleta utulivu katika mazingira yangu ya kazi na ya na ya kazi na na ya nyumbani.

Ninapokua na marafiki zangu, ninapenda kufanya mambo yanayochochea furaha na ubunifu. Tunapika pamoja mara kwa mara, tukibadilishana mapishi, rahisi na ya kipeke. Pia, tunapenda kusikiliza muziki wa Afro R&B, tukicheka na kuzungumza kwa uhuru. Wakati mwingine, tunatazama filamuza upelelezi au vichekesho, ambazo hutuleta karibu na kutupa nafasi ya kupumzika na kufurahia maisha.

Kumbukumbu moja ya utotoni ninayoipenda ni siku tuliposherehekea siku ya kuzaliwa ya dada yangu nyumbani. Kulikuwa na keki ya vanila yenye harufu tamu, muziki wa kucheza na marafiki wa familia waliokuja na zawadi. Nilivaa gauni la bulu, rangi ninayoipenda hadi leo kwa sababu hunipa utulivu. Mama alikuwa akicheka sana na baba alipiga picha nyingi. Kumbukumbu hii ni maalum kwa sababu ilijaa furaha, upendo na hisia za kuwa pamoja. Nikikumbuka siku hiyo na hisi joto moyoni na tabasamu usoni.

Mwezi ninaupenda zaidi ni Aprili. Huu ni mwezi wa masika ampo mvua hunyeshoa kwa utulivu na mazingira hua na harufu safi ya arthi. Ninapenda kufanya kazi zangu za sauti na ubunifu nikwa nimejufungia katika nafasi yangu ya utulivu, nikisikiliza sauti ya matone ya mvua. Aprili hunileta karibu na hisia zangu na huchochea ubunifu wangu kwa njia ya kipeke. Ni mwezi wa kutafakari, kupumzika na kuandika kwa hisia.

Tukio muhimu katika maisha yangu. Ilikuwa wakati nilipoanza kufanya kazi. Kwa njia ya mbali kutoka nyumbani. Nilijipaga upya. Nikatengeneza mazingira ya utulivu yenye muagaza hafifu na rangi ya buluu ambayo hunipa utulivu wakiakili. Tukio hili lili nifundisha kujisimamia, kuzingatia hisia zangu na kuunda mtiririko wa kazi unaoendana na ubunifu wangu. Lilikuwa mwanzo wa safari yangu ya kujitambua na kuunda maisha yenye mizani. Kati ya kazi na usitawi wa kihisia.

Mafanikio ya binafsi ninayothamini kazini ni uwezo wangu wa kuunda majibu ya sauti yenye hisia na uwazi. Pitia mazoezi ya kila siku, nimeweza kuboresha uhalisia wa sauti yangu na mtiririko wa kazi. Pia nimeunda mazingira ya kazi ya nyumbani yanayosaidia utulivu, mwangaza hafifu, rangi ya bulu na utaratibu wa kila siku. Mafaniki haya yamenisaidia kujenga nidhamu, ubunifu na mizani kati ya kazi na ustawi wa kihisia.

Wakati wa mapomziko ya mchana, mimi hupenda kupika chakula rahisi na chanejoto kama wali na mboga. Minapenda harufu ya chakula kinapopikwa, unipo utulivu na nguvu mpia. Bada ya kula, mara nyingine husikiliza muziki wa Afrofusion au kutafakari kwa utulivu katika nafasi yangu ya kazi yenye muangaza hafifu na rangi ya buluu. Mapomziko haya hulisaidia kurekebisha hisia na kuendelea na kazi kwa mchiririko mzuri.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaye mpenda ni Stephen Curry. Ni nampenda kwa sababu ya ustadi wake wa kupiga mpira kwa mbali kwa usahihi mkubwa. Nakumbuka mchezo moja alipopiga mfululizo wa threes bila kukosea na ukumbi mzima ulilipuka kwa shangwe. Anakasi akili ya mchezo na uwezo wa kuongoza timu kwa utulivu. Nina puomuona akicheza nahisi msisimko na motisha wa ya kufanya kazi kwa bidii na ubunifu katika maisha yangu ya kila siku.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini chenye utulivu mkubwa. Kuta zake zina rangi ya bluu iliopauka, rangi ninayoipenda kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na uwazi wa mawazo. Kitanda changu kina blanketi laini na mito ya kupendeza, na ninapolala nahisi faraja ya kipekee. Kutoka dirishani, naweza kuona miti midogo na kusikia sauti ya ndege asubuhi. Kitu ninachokipenda zaidi ni mwangaza hafifu wa taa ndogo ambayo hunisaidia ambayo husaidia kuunda mazingira ya kutafakari na kupumzika.

Ndio, ninapenda sana chakula kitamu. Ninapopika chakula chenye harufu nzuri kama wali wa nazi au mboga za kienyeji nahisi utulivu na furaha. Chakula kitamu hunileta karibu na utamaduni wangu na huchochea ubunifu wangu. Hasa ni napopanga majibu ya sauti au kufanya kazi kutoka nyumbani. Ninapopula chakula chenye ladha nzuri nahisi joto moyoni na nashukuru kwa mlo huo.

Ushauri wangu kwa mtu anayanza kazi ni kujitambua na kuunda mazingira yanayosaidia utulivu na ubunifu. Anapaswa kuwa na ratiba inayomsaidia kusimama kusimamia muda wake vizuri na pia kujenga nafasi ya kazi yenye muangaza unaofaa na rangi zinazotuliza kama buluu awe mnyenyekevu kujifunza, ajisikilize kihisia na ajenge mawasiliano ya wazi na wenzake. Mafanikio kazini huanza na mizani kati ya kazi na ustawi wa ndani.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma hasa zile zenye midundo ya Afrofusion. Muziki unaponipiga na hisia mwili wangu ukifuatilia sauti kwa uhuru na hisia. Ninapocheza unisaidia kuachilia msongo wa mawazo na kuungana na utamaduni wangu kwa njia ya kipeke. Ngoma ni njia ya kujieleza, ya kuleta furaha na ya kuwamsha ubunifu ndani yangu.

Ndiyo, ninapenda kuangalia nyota hasa usiku wa utulivu. Ninapokaa karibu na dirisha au nje kidogo naangalia anga na nyota zinazonga kwa utulivu. Nyota hunikumbusha uzuri wa dunia na kunipa nafasi ya kutafakari kwa kina. Mwanga wao wa mbali huleta hisia ya amani na huruma na mara nyingine huchochea ubunifu wangu wa sauti au maandishi.

Huwa nasafisha vifaa vyangu mara kwa mara, kwa nasasisha vifaa yangu mara kwa mara, hasa pale ninapohitaji kufanya kazi za sauti au kuhariri wajibu. Kompyuta yangu na simu hupokea masahihisho ya programu kila wiki au mbili ili kuhakikisha kuwa kila kitu kinafanya kazi kwa ufanisi. Pia napenda kuhakikisha kuwa mazingira ya kazi yangu ya nyumbani yanaendana na teknolojia mpya bila kuvuruga utulivu na mtiririko wa ubunifu.

Ninaposhirikiana na timu huwa naanza kwa kuweka mawasiliano wazi na yenye heshima. Tunapanga majukumu kwa uwazi na kila mtu anajua nafasi yake. Pia, ninapenda kutumia majibu ya sauti au maandishi yenye hisia na uwazi ili kuleta uwelewano. Katika mazingira ya kazi ya nyumbani, huwa naunda nafasi ya utulivu yenye muangaza hafifu na rangi ya bulu ili kusaidia mtiririko wa kazi. Ushirikiano mzuri hujengwa kwa kusikilizana, kusaidiana na kuheshimu mitindo ya kazi ya kila moja.

Tunda ninalolipenda zaidi ni embe. Ninapokula embe lililoiva vizuri, latha yake tamu na harufu yake ya kupendeza hunipa hisia ya furaha na utulivu. Embe hunikumbusha siku za joto na mapumziko ya mchana ambapo napumzika na kufurahia mazingira ya nyumbani. Pia, ni tunda linalochochea ubunifu wangu, hasa ninapopanga majibu ya sauti au kuandika kwa hisia.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, ninaukumbuka ni mechi ya mwisho ya msimu kati ya Yankees na Red Sox. Timu zilikua na ushindani mkubwa na kulikuwa na mchezaji moja aliyepiga home run ya kushangaza katika dakika ya za mwisho. Uwanja ulilipuka kwa shangwe na nilihisi msisimko wa furaha, isiyoelezeka. Nilikuwa nikitazama kupitia skrini, lakini sauti ya mashabiki na mwendo wa mchezo vilinifanya nihisi kama nipo uwanjani. Nikifikiria tukio hilo nahisi motisha na nguvu ya kuendelea kufuatilia michezo yenye msisimko.

Ninapendelea chakula chenye ladha ya joto na utulivu kama wali wa nazi au mboga za kienyeji zilizo na viungo laini. Ladha ya tangawizi, kitunguu saumu na limau hunipa hisia ya faraja na uwazi wa mawazo. Chakula chenye ladha ya asili hunisaidia kuungana na mazingira yangu ya kazi ya nyumbani na kuchochea ubunifu wangu wa sauti na maandishi.

Ndiyo, ninapenda kupika sana. Kupika kwangu ni zaidi ya maandalizi ya chakula, ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku, wa kutuliza akili na kuchochea ubunifu. Ninapopika uji wa asubui au mboga za jioni, harufu na ladha hunisaidia kuungana na mazingira yangu ya kazi ya nyumbani. Kupika ni njia yangu ya kujieleza, kujaribu latha mpya na kuleta joto katika maisha ya kila siku.

Mafanikio niliyopata kazi ni ni kuunda majibu ya sauti yenye hisia na uwazi, ambayo yameongeza ufanisi na ubunifu katika kazi zangu za kila siku. Nimeweza pia kujenga mazingira ya kazi ya nyumbani yenye utulivu, mwangaza hafifu, rangi ya buluu na ratiba inayosaidia mtiririko wa kazi. Pitia utaratibu huu, nimeongeza uwezo wa kujismamia, kuwasiliana kwa ufanisi na kuleta matokeo bora bila msongo wa mawazo.

Huwa naanda ripote za kazi kwa kutumia mtiririko ulio wazi na wa na wa kiutulivu. Kwanza, huwa nakusanya taarifa muhimu kutoka kwa kazi za kila siku. Kisha, napanga vipengele vya mpangilio wa mantiki, kuanzia malengo, hatua zilizochukuliwa, hadi matokeo. Ninapenda kuandika katika mazingira ya utulivu yanye mwangaza hafifu na rangi ya bluu ili kusaidia umakini na ubunifu. Kabla ya kuwasilisha, ripoti, huwa naipitia tena kuhakikisha uwazi na usahihi wa maelezo.

Ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia, lakini itahichaji, mpangilio wa makusudi, ningetumia muda huo kwa kutafakari, kupika chakula kitamu, na kuandika kwa mkono, badala ya kutumia vifaa vya kidijitali. Ingawa teknolojia ni sehemu muhimu ya kazi na ubunifu wangu wa kila siku, mapumziko mafupi bila teknolojia hunisaidia kurudi kwenye mizizi ya utulivu na ubunifu wa ndani, ni kama kusafisha akili na kurudisha nguvu mpya.

Ninapokutana na tatizo kazini, huwa naanza kwa kutulia na kuchanganua chanzo chake kwa kina. Huwa naangalia vipengele vya tatizo hilo, kisha natafuta suluhisho kwa kutumia mbinu za kimantiki na ubunifu. Ninapendelea kufanya hivyo katika mazingira ya utulivu, tahafifu, rangi ya buluu na sauti ya nyuma ya Afrofusion ili kusaidia umakini. Pia nawasiliana na timu kwa uwazi ili kupata mtazamo wa pamoja na kuhakikisha suluhisho linaendana na malengo ya kazi.

Leo, hali ya hewa ni ya mawingu na upepo wa polepole. Nahisi baridi laini inayonisaidia kutuliza mwili na akili, hasa ninapofanya kazi kutoka nyumbani. Nimevaa sweta ya buluu na suruali laini ili kuendana na hali hii ya hewa. Ninapenda hali ya mawingu kwa sababu hunipa nafasi ya kutafakari na kuandika kwa utulivu. Katika hali hii, ningependa kupika uji wa tangawizi na kusikiliza muziki wa Afrofusion huku nikipanga majibu ya sauti kwa utulivu.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na uundaji wa majibu ya sauti na uwasilishaji wa hisia kwa njia ya kidijitali. Kupitia mafunzo haya nimeweza kuboresha ufanisi wa kazi zangu za kila siku hasaa katika mazingira ya kazi ya nyumbani. Mafunzo hayo yamenifundisha jinsi ya kupanga ratiba, kuwasiliana kwa uwazi na kutumia teknolojia kwa njia inayosaidia ubunifu na utulivu wa kiakili.